Mfanyi biyashara bora zaidi ambaye ni nae mjua ni rafiki yangu wa karibu. Na kile ni nacho kipenda zaidi kuhusu, jinsi ya Livio nifunza kusu kukua mwenye biyashara bora zaidi. Alinifunza kuwa mfanyi biyashara bora zaidi si yule mwenye mtaji mkubwa peke. Bali ni yule anaya jenga mafanikio kwa msingi imara ya hekima, madili na maono ya mbali. Alinifunza pia kuwa mfanyibiashara bora huwanza kwa kusikiliza kabla ya kuamua. Huwajua watejawake kwa maitaji yao halisi, si kwa faida anaotamani kupata, huwona changamoto kama fursa ya kujifunza na hasara kama somo si muisho wa safari. Katika kila hatua, hulinda jina lake kwa sababu, anatambua kuwa heshima ni mtaji usio nekana lakini wenye dhamani kubwa kuliko pesa.

Ndiyo, ninatoa sadaka katika wakati wa saa kama tendo la hiari, linalo toka moyoni. Natoa pale, ninapogusa hitaji, si kwa wingi wa nilicho nacho, bali kwa uwelewa wa hali ilio mbele yangu. Natoa kwa kimya, bila kutafuta sifa, nikitambua kuwa dhamani ya sadaka imo katika nia, si kelele. Ninaamini kutoa kunajenga utu wangu sasa, kunanifundisha unyenyekevu, kunanifanya nione mwenzangu kwa macho ya huruma, na kunanikumbusha kuwa maisha ni kushirikiana. Katika kila hatua na kutoa pia, ninachagua kuwa sehemu ya suluhisho hata kama mchango ni mdogo. Kwa ufupi, ninatoa sasa kwa moyo uliyotayari nikijua kuwa kidogo kinachotolewa kwa wakati sahihi huwa na uzito mkubwa.

Mimi napendelea chai kuliko kahawa. Ninainywa taratibu nikihisi mvuto wa majani. Iliyochemshwa vizuri, harufu ikinifanya nione kumbukumbu za mapambano mandogo ya kila siku. Chai hufanya muda usimame kidogo, sikio linaweza kusikia mapigo ya ndani, mawazo hukaa kwa utulivu, na nafsi inajitambua. Hii si hisia ya kawaida ni nadra kama tukio lisiloonekana kwa wengine lakini linagusa moyo kwa unyenyekevu. Kahawa inaweza kunipa nguvu lakini chai hunifanya niweze kufurahia maisha na hisi nikiwa mpole na hiyo ndiyo nadra inayonivutia zaidi.

Ndiyo, napenda maua sana. Sikwa uzuri tu unaonekana kwa macho, bali kwa hadhira ya utulivu na kumbukumbu zinazowe kwa ndani ya nafsi. Maua hunikumbusha kwa kila kitu kinamuda wake wakupendeza, mvua, jua na hata upepo, huchangia ukuwaji wake. Napenda jinsi wanavyo shikilia rangi, harufu na umbo lao hukuwa kitulia kimia bila kutaka sifa wala kutazamwa. Pale ni napokaa karibu na maua na jisikia kuunganishwa na maisha kwa upole wajabu. Kama kuna sauti ndogo inayosema, angalia hata kitu kinatulia kikiwa na hai na uzuri usio na kikomo. Huu upendo ni wanadra kwa sababu haujionanishi kwa maneno bali huhusisha tumoyoni.

Ninashugulikia kazi ya dharura kwa kimya cha ndani. Sauti ya hofu au msongamano haingii moyoni mwangu badala yake. Ninaratibu mawazo, kila hatua ikizingatiwa kwa tahadhari, kila harakati ikiwa ndogo lakini yenye maana. Mimi huanza kwa kupumua kidogo, nikihakikisha kuwa akili inabaki wazi. Kisha ninashugulikia tatizo moja baada ya lingine bila haraka bila kelele. Nikijua kuwa katika dharura upole huunda mistari wa dhahabu inao ongeza kwenye suluhisho. Ndani ya akili yangu kila tatizo ni kama kioo kinacho nilazimisha kuangalia ndani.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, si kwa sababu ya hamu tu, bali kwa sababu ya kila latha mpya, ni hadithi inaonifanya, nizunguke kimya kimya kwenye dunia isio julikana. Ninapo onja chakula kipya, nafika mahali ambapo hisia na kumbu kumbu zinakutana. Harufu yake huwanza kuzungumza, latha ujieleza kwa taratibu. Na kila kipande kidogo, huchukua akili yangu kwenye sauti ya upole, wa tamuaduni na maisha ya wengine. Ni nadra kwa sababu si kila mtu hufanya hii kwa utulivu. Kunywa, kula, na kuwa na machozi kidogo ndani ya latha. Ukitambua kwamba kila kitu ni tukio la sasa, la muda usio na kelele, linaloacha alama ndogo moyoni.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilipozaliwa ni kama kiyoo kidogo, kilichowekwa ndani ya nafsi yangu, akina hishi nami kila siku, lakini hubaki kikinigusa kime kimia. Mahali nilipo sasa, mbali na chimbuko, hunipa nafasi ya kuona dunia kwa macho mapia, kujifunza bila kivuli cha kumbukumbu za zamani, na kuunda utambulisho wangu kwa upole. Ninadra kwa sababu ki msingi moyo unabaki uki hisiana na nyumbani. Hato ukiwa mbali hali si ya kelele. Mbali ya kimia inaokuletea fahari na utulivu kwa muda wote.

Kama mwanadamu wa kawaida, siendi hospitalini mara nyingi. Kwa kawaida naenda mara moja au mbili kwa mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida au tatizo ndogo linapotokea. Kuna miaka hata sipigi hatua hospitalini kabisa kama afya iko sawa. Uhalisi ni huu, mimi siendi sana hospitalini kwa ratiba maalum, bali kwa sababu ya ulazimu. Ugonjwa unapojitokeza ajali ndogo au ninapohisi mwili hauko sawa ndipo ninapoenda.

Maandhari nzuri zaidi ninayoiona ni ukimya wa jua la asubuhi liki inua mwangaza taratibu juu ya mashamba baada ya mvua. Hakuna kelele za magari au foleni, hakuna giza la jiji ni hewasafi. Mvua iliyobaki kwenye majani ikiuma kwa mwangwi mdogo na ukungu mwembamba ukipamba maandhari kama pazia laini. Kila kipande cha mwanga, kila tone la mvua, kila ndege anayeruka ruka, anachangia hisia ya amani isiyo onekana kwa wengine.

Napenda filamu ambazo hucheza taratibu ndani ya moyo na akili. Zisizo na kelele au vurugu. Filamu kama hizi hufanya muda usimame kidogo, wanadamu hushikamana na hisia zao. Hadithi hujulikana kwa taratibu na kila usemi mdogo au mtazamo unakuwa na uzito. Sauti ndogo macho yanaofuatilia hisia na mlinganyo mdogo wa matukio. Hiyo ndiyo filamu ambayo ninayoipenda. Ninaja kwa sababu uzuri wake hauonekani mara moja kwa kila mtu. Ni jambo unalohisi tu ndani ya moyo.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Naitumia kuandika kazi, kutafuta taarifa, kuwasiliana kwa baruapepe na kupanga mambo ya kila siku. Pia natumia kompyuta kusoma habari, kuangalia nyaraka na wakati mwingine kujifunza ujuzi mpya au kufanya mafunzo mtandaoni. Kwa kifupi, kompyuta kwangu ni chombo cha kazi na taarifa, si kitu cha kufikiria au cha kufanya kifalsafa ni kifaa kinachorahisisha maisha ya kila siku ya kazi yangu.